Mara nyingi napenda kutumia programu ambazo zinani. Zinarahisisha kazi yangu na maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano napenda kutumia WhatsApp na Telegramu kwa mwasiliano ya haraka na marafiki, familia na wenzangu wa kazi. Pia napenda kutumia Google Maps na Apple Maps wakati wa usafiri ili kupata njia bora na kuokoa muda. Kwa kazi na kujifunza napenda kutumia programu za barua pepe kama Gmail na pia programu za kuhifathi na kushiriki faili kama Google Drive na Dropbox kwa burudani na kujifurahisha. Napenda kutumia YouTube, Spotify na baadhi ya mitandao ya kijamii kama Instagram au Twitter. Kwa ujumla, napendelea programu zinazorahisisha mawasiliano, kazi, kujifunza na burudani. Na huchagua zile zenyu urahisi, usalama na ufanisi kwa maisha yangu.